Mimi napenda kutembea sehemu tulivu hasa jioni, napenda kutembea barabarani au kwenye mtaa ambao si wenye kelele nyingi, nikiwa nasikiza mawazo yangu au mziki taratibu, kutembea hunisaidia kupunguza mawazo na kujipanga mpya kichwani, pia napenda kutembea bustani au sehemu zenye miti, mahali penye hewa safi, kuona kijani na kusikiza sauti za ndege kunanipa amani fulani ambayo ni ngumu kuipata ukiwa ndani ya nyumba siku nzima, napenda kutembea mahali ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe nipumzike akili na nijisikie uhuru kidogo.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanitoa nje ya mipaka ya maisha ya kawaida. Kuna raha fulani katika kusikiza au kusoma jambo ambalo halifuati mantiki ya kila siku. Hadithi zinazochangia uhalisia na ndoto au zinazo acha maswali kichwani hata baada ya kuisha. Hadithi za aina hii hunifanya nifikirie zaidi nihoji dunia na kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti.

Napenda kwamuka na jua zaidi kuliko kulala mapema. Kwamuka asubui mapema kuna isia ya kipeke sana. Dunia huwa kimia hewa ni safi na akili ijachoka na kelele za siku. Kuna muda wakujipanga kufikiri kwa utulivu na kwanza siku taratibu bila presha. Nahisi kama asubui inanipa fursa mpia kama ukursa mpia wa maisha. Kwa kifupi nafreya zaidi utulivu wa asubui kuliko usingizi wa mapema.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanzia kuelewa kwanza kazi yenyewe. Kabla ya kubadilisha chochote najitahidi kuelewa hatua zote zinazohusika, yani anafanya nini, kwa muda gani na kwa nini. Mara nyingi matatizo hutokea si kwa sababu watu hawafanyi kazi bali kwa sababu mchakato wenyewe una mapengo au unajirudia bila sababu.

Ninashugulikia muda wa mwisho kama binadamu wakawida si kwaukamilifu bali kwa kujifunza njiani Kwanza kabisa najaribu kuupokea muda wa mwisho mapema kichwani Nikijua kuna muda wa mwisho na jikumbusha kuwa kuupuzia hakuta kufanya uondoke Hilo hunisadia kuanza kujiandaa kisaikolojia hata kama bado sijaanza kazi kikamilifu Kisha na ugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo badala yakuona kazi kama mzigo mmoja mkubwa unaotisha Ninaangalia kama hatua kadha zinazoweza kushugulikiwa moja baada ya nyingine Hii hunipunguzia pressure na kunipa motisha kila ninapomaliza hatua moja.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanjia taratibu na yenye maana. Kwanza, napenda kuanza na udadisi. Kitu kinaponivutia, uanza kwa kujiuliza maswali. Iki ni nini? Kinafanya je kazi? Kina umuimu gani kwangu? Maswali haya unifanya nijifunze kwa shauku, si kwa kulazimishwa. Pia napenda kujifunza kwa kufanya, si kwa kusoma tu. Nikijaibu jambo kwa vitendo, ata nikikosea, huana jifunza araka zaidi. Makosa unifundisha kuliko nadhalia ya pekee na unifanya nikumbuke kwa muda mrefu. Napenda kujifunza mambo mapya kwa udadisi vitendo uvumilivu na kuusisha maarifa na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na unyenyekevu. Unapo inua machu angani usiku na kuona mwanga wa nyota. Unakumbuka jinsi dunia ilivyo kubwa na jinsi sisi binadamu tulivyo wadogo. Inanifanya nipunguze mawazo mazito na kutazama maisha kwa upana zaidi Napenda zaidi kuangalia nyota mahali palipo kimya mbali na kelele za mji na mwanga mwingi usiku ukiwa tulivu, upepo mwanana unahisi kuwa muda unasimama kwa muda mfupi Wakati mwingine naangalia nyota bila hata kutafuta majina yao Ninatazama tu na kufikiria.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa ninafanya mambo madogo madogo yanao nisaidia kutuliza akili na kufunga vizuri siku Kwanza napenda kupunguza muendo wa siku baada ya pilka pilka za mchana, ujitahidi kuwacha shuguli nzito na zinazochosha akili Mara nyingi huweka simu pembeni kwa muda au kuitumia kwa mambo mepesi tu ili ni sije nikabeba kelele za dunia adi kitandani Pia huwa natafakari siku yangu na jiuliza kimya kimya, nimefanya nini leo, nimejifunza nini Kuna jambo nililofanya vizuri au ningependa kufunya tofauti kesho Sio kwa kujilaumu, bali kwa kujielewa.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na familia yangu. Kwanza kabisa napenda kukaa pamoja na kuzungumza. Hata mazungumzo ya kawaida tu kuulizana siku imekuwaje, kucheka mambo madogo madogo na kukumbuka matukio ya zamani hunijenga sana. Muda huu hunifanya nijisikie salama na kueleweka. Pia napenda kula pamoja. Kula kama familia kuna kitu chapeke. Ni muda wa ushiriki kusikilizana na kuungana bila presha. Chakula si muhimu sana kuliko ile hali ya kuwa pamoja mezani.